Napenda kufanya kazi wakati wa asubuhi. Kwa sababu wakati wa asubuhi ni wakati ambao ni tulivu, ni wakati ambao jua sio kali, ni wakati ambao mwili unakuwa na nguvu zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Wakati wa mchana jua likiwaka linasababisha hali ya uvivu, hali ya mwili kuchoka, linasababisha mwili kutokuwa na hiari ya kufanya mambo kuliko wakati wa asubuhi. Wakati wa asubuhi ni wakati mzuri sana kwa ajili ya kufanya kazi. Yaani ni wakati ambao ukiamka, mwili unakuwa una nguvu, mwili unaweza kujituma, kufanya kazi, huku na kule, bila kuwa na uvivu wa aina yoyote. Kwa hiyo, mimi napenda sana kufanya kazi wakati wa asubuhi kuliko wakati wa mchana au wakati wa jioni. Wakati wa mchana jua linakuwa ni kali, mwili unakuwa unachoka na lile jua, unachoshwa na jua, basi unatamani tu kupumzika, ukae sehemu yenye kivuli, ukae utulie, upumzike, usijishughulishe, ndivyo ulivyo wakati wa mchana. Lakini pia wakati wa mchana mwili unakuwa umechoka na ile hali ya jua kuwa kali. Kwa hiyo kitendo cha mwili kuchoka, unajikuta unakuwa ni mvivu kusimama kufanya kazi, unakuwa ni mvivu. Yaani unakuwa ni kama vile ni mtu mwenye kusukumwa, ili uweze kutekeleza jambo fulani. Ndio maana sipendi sana kufanya kazi wakati wa mchana. Na pia, wakati wa mchana, unachosha sana. Yaani wakati wa mchana, unachosha kufanya shughuli kuliko wakati wa asubuhi. Nikitizama wakati wa jioni ule, sasa baada ya jua kuchwa, pamekuwa na kahali ka utulivu, kahewa kazuri. Ule ni wakati ambao mwili hautamani kusimama kufanya kazi. Ni wakati ambao mwili unajikuta unatamani uendelee kukaa sehemu kwa ajili ya kupata mapumziko. Yaani mwili unakuwa umechoka kutokana na wakati wa mchana kwa wakati wa jioni. Mwili unakuwa unatamani uendelee kupata pumziko uendele kupata yaani mapumziko mazuri. Kwa sababu ni wakati sahihi sana ambao una kaupepo kazuri, kakivuli, yaani ni wakati ambao unashawishi kupumzika. Kwa hiyo, wakati mzuri zaidi wa kufanya kazi ni wakati wa asubuhi.

Hapa sijaelewa vizuli uzoefu wa kazi umekufundisha zaidi. Lebda nijaribu kufikiri katika kazi yangu ambayo inaningizia kipato. Kwamba ni kitu gani ambacho kiminifundisha zaidi katika kazi yangu. Kitu cha kwanza uaminifu. Yaani katika kazi uaminifu ni jambo la muhimu sana kuliko mambo mengine. Uaminifu ni jambo la muhimu. Mtu anaweza akakuagiza kitu, anakupa hela, kabla hujampelekea kile kitu. Kwa hiyo, ukiwa muaminifu, unachukua kile kitu, unapeleka, unaendelea na maisha mengine. Kwa kitu cha kwanza, ni uaminifu, ambao ukiuzingatia na kufatiria kwa umakini, unaweza ukawa mahali salama zaidi. Unaweza ukwa jenga, biashara, unapo ikuza biashara, hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni umakini, umakini, kwa sababu kuna watu ambao wengi yaani sio wazuri, wanakua wanafanya kazi za kutapeli, yaani wanakua wenyewe ni kutapeli watu, ni kuibia watu, kwa hiyo umakini pia unahitajika, anapofanya kazi. Huo ni mambo ambayo nimejifunza zaidi nikiwa kazini, nimejifunza kwanza kuwa muaminifu, lakini pili nimejifunza kuwa makini. Kwa sababu katika umakini, ndipo mahali ambapo panaweza paka kujenga au kukupotezea. Kwa mfano unakuta mtu amekuja, ananua bithaa, unamuhudumia. Anasema ngoja niende nikanunue pale na kitu flani. Anachukua ile bithaa, lakini anasema ngoja niache huu mzigo wangu hapa. Nikachukue labda embe pale na rudi kufuata mzigo wangu. Wakati huo anaondoka na ule mfuko ambao umemuhudumia wewe. Wanaenda huko anafata embe. Anapotea moja kwa moja. Unakuwa umekaa ukiamini kwamba ameacha mzigo wake hapa atarudi atarudi. Kumbe, ukija kutazama ule mzigo unakuta yaani ndani ya mzigo ule hakuna kitu chochote. Zaidi utakutana awe na maboksi na makarakasi ndio vitu ambavo ameeka kwenye ule mzigo wako alio kuachia. Lakini yakesha enda na bithaa ambazo umemuhudumia, tena hajalipa pesa, wewe ukiamini ya kwamba ameacha mzigo atarudi. Kwahio umakini nao ni wamuhimu sana katika kufanya kazi. Ndio vitu ambavyo nimejifunza hivoo, kitu cha kwanza uaminifu jenga uaminifu, watu wengi wanakuamini, wanakutumia katika kazi zako, wanakuza biashara yako, jina lako linakua zaidi. Unakuwa ni mtu ambaye unapendwa na wengi unaendelea sana kitu cha pili umakini ukiwa makini itakusaidia kuhepuka hasara mbali mbali ambazo zinaweza zikasababishwa na kutokuwa makini mambo hayo mawili.

Napenda kupigia picha, picha ni kitu kizuri, picha ni kumbu kumbu ya matukio mbali mbali, picha inahifadhi kwa hivyo napenda kupigia picha, nikitoka nikienda eneo fulani, napenda nipige picha. Nikiwa na watu fulani, napenda kupiga picha. Picha ni kitu ambacho kinaleta ukumbusho wa matukio mengi wa matukio mbalimbali ambayo inasababisha watu tukumbukane, inasababisha tukumbuke maeneo ambayo tulikuwa lakini inakua kama historia ya kuwaelezea, wanaokuja ambao hawakuwepo kwa wakati huo wakitazama picha wanakuwa na cha kujifunza, wakitazama picha wanapenda, wanafurahi kwa hiyo napenda sana kupiga picha na ninafurahia kupiga picha zaidi sana yaani picha ni za muhimu kwa sababu unapopiga picha unaacha kumbukumbu hata ambao hawakuwepok kipingi hicho. Wakija wakitazama zile picha wanajifunza mambo mengi, wanajifunza vitu vingi, lakini pia kuna baadhi utaweza kuta walikuwa hawakufahamu. Lakini kupitia kutazama picha, mtu anafahamu kwamba huyu ni fulani. Hata baada ya kupatwa na mauti watu wanatazama picha. Kwamba jamani fulani, mlikuwa mnamfahamu, mwingine atasema nilikwa simfahamu. Anaonyeshwa picha hile kwamba ni huyu apa kumbe ndio huyu nishai kumwona mahali fulani. Ni kweli nilishawahi kumwona katika harakati fulani. Au, aa, huyu simfahamu, nilikuwa simfahamu kabisa kwa hivyo kupitia hii picha yake, nimeweza kumfahamu. Picha ni kitu kizuri, kwa hio kitakuwa kinafanya uhifadhi. Yaani kinakuhifadhi. Hata wale watu ambao walikua hawakufahamu. Wanakufahamu kupitia picha. Napenda kupiga picha. Napenda sana hasa nikitoka kwenda maeneo fulani. Napenda sana nipige picha nizihifadhi hapo. Picha ni muhimu jamani tupigeni picha.

Napenda sana kuwasiliana na watu, ana kwa ana, yaani tukiwa tuna tazamana, tukiwa tunaonana. Napenda sana kuwasiliana na watu namna hiyo. Lakini sasa kwa wale watu ambao wako mbali, napenda kuwasiliana nao kupitia simu kwa kuwapigia simu. Napiga simu, nawasiliana naye, tunasalimiana, tunakumbushana, tunafurahi, tunacheka, tunakumbukana. Na kwa mtu ambayo yuko mbali napenda kuwasiliana naye kwa kupitia simu. Na kwa watu ambao wako hapa karibu yangu napenda sana mawasiliano yetu yawe ya ana kwa ana. Tukitizamana tunakuwa na mawasiliano mazuri zaidi kuliko kupitia simu. Kitu kingine napenda kuwasiliana na mtu ana kwa ana. Lakini kitu kingine kwa yule ambaye anatumia simu janja. Napenda kuwasiliana naye kupitia mtandao wa whatsapp. Ili tuweze kutumiana hata picture, ili tuweze kutumiana hata video kupifupi au tunatumiana ujumbe wa sauti kwa hiyo kwa mtu ambaye anatumia simu janja napenda kuwasiliana naye kupitia mtandao wa whatsapp kwa mtu ambaye hana simu janja na mpigia simu za kawaida tunaongea kwa mtu ambaye yuko jirani yangu tunawasiliana ana kwa ana tukitazamana tukuingea tukicheka tukifurahi ata kama ni mawasiliano labda tukielezana jambo tukielezana tukiwa ana kwa ana mimi napenda sana mawasiliano ya kutazamana kuliko mawasiliano ya mbali mbali ya kupigiana ingawa inanilazimu kwa sababu si kila mtu niko na jirani naye. Watu wengine wapo mbali na mimi na napenda kuwasiliano nao, napenda kumukana nao, ni lazima niwapigie simu. Lakini wale ambao nipo jirani nao, mawasiliano yetu ni kutazamana tu, pap pap, tunatazamana, tunawasiliana, napendelea sana mawasiliano ya namna hii ambaye yana kuza, na kujenga, na kuimarisha umoja, pamoja na undugu, na vile vile kukumbukana ni sehemu ya muhimu sana, kwa sababu ukizingatia tu ambapo uonao ana kwa ana, itakuwa si vizuri kwa wale ndugu ambao wako mbali, mshindwe kukumbukana, mshindwe kusemezana, mshindwe kuwasiliana. Yote kwa yote na zingatia mawasiliano ya aina yoyote. Mtu akiwa mbali nampigia simu, mtu nikiwa nae, tunaongea, tunawasiliana, ana kwa ana.

Hapana sipendi kucheza michezo ya video, sina michezo yoyote ya video ambao nimeisha wai kuicheza, sina kipaji icho, sina karama hiyo ya kucheza michezo ya video, mimi napenda sana kukaa tu, yaani kujipiga picha za kawaida. Lakini michezo ya video, sina kipaji, sina karama hiyo. Ninakua ni mtazamaji tu wa kuangalia kwa wale wenye kipaji. Namna walivocheza, namna walivofanya, namna wanavokuenda. Namna hiyo. Mimi binafsi kucheza michezo ya video hapana kwa kweli si jawai. Na sitaweza kucheza, sina karama. Lakini kupitia watu ambao wanacheza michezo ya video ninapenda kutazama napenda kutazama napata burudani. Napata kufarijika. Napenda namna io. Na watazama na furahi na jenga siku yangu. Na maliza mambo yangu kupitia kuwatazama wao. Ila binafsi kuicheza siwezi. Yaani siwezi kabisa kucheza michezo ya video. Sina kipaji hicho kwa kweli siwezi. Hata nikisema nijitahidi labda nicheze. Lazima tu nitaaribu, nitaboronga. Kwa sababu sijazoeya. Na kingine pia sina kipaji. Na hata ikitokea. Kwa bahati mbaya labda nikacheza watu, itakua nikichekesho maana watu watakuwa wanacheka sana wakitazama wengine atakuwa anakasirika sana. Inategemea kila mtu na mapokeo yake. Kwa sababu kuna mtu ukifanya kitu vibaya yeye anafurai anacheka. Na saa ila uyu, ajui kitu mwone mwone anavofanya. Lakini kuna mwingine anakasirika sana. Uyu sasa wali muweka wa nini. Mbona nafanya amearibu. Sijui namna gani huyu kwa hiyo namna iyo. Watu wataipokea kwa mapokeo. Ya ina iyo mbili. Wapo wata kaocheka sana. Kwa kusema huyu hajui chochote. Silolote si chochote. Lakini wapo ambao wata kasirika sana. Kwa kusema kwanini huyu ali kuwepo. Kwanini huyu wana wapa wamearibu. Kwa saabu ya kumuweka huyu. Kwa sabu hii. Kwa sabu hile. Kwa sabu hile. Sina karama iyo. Siwezi kufanya iyo michezo ya video. Zaidi ni kukaa na kutazama wale wenye karama. Namna wanavocheza namna wanavo fanya.

Ninapenda kuandika kwa mkono kwa sababu sina kompyuta, lakini pia kuandika kutumia kompyuta ni kazi. Ukitazama zile herufi za kwenye kompyuta namna zilivyo, hivyo kazi ni kama imbali, halafu wazijaza kwa mpangilio. Kwa hata nikipata kazi ya kuandika kwa kutumia kompyuta mara nyingi, huwa nampa mtu anayefanya kazi katika stationery aniandikie, ila mimi siwezi kwa sababu zile herufi zimekaa mbalimbali, na hata nikisema niandike. Nitachukua muda mrefu sana siwezi kumaliza yaani. Wakuta eneo ambalo ningelitumia kumaliza ndani ya dakika tano kuandika naweza nikatumia hata masaa mawilii kwa kutumia kompuyta. Kwa sababu sina uzoefu, naziwe herufi namna walivo zipangilia, wameziweka mbali mbali sana, kitu ambacho kita nilazimisha, yaani nitakuawa nalazimika kutafuta herufi moja moja, ni donoe ka herufi kamoja kwa moja, taratibu, taratibu, mwisho wa siku najikuta nimechelewa namaliza kazi kwa kuchelewa, kwa hiyo sipendi kutumia kompyuta, mimi napenda kuandika kwa mkono, kuliko kuandika kwa kompyuta. Sababu ya kwanza, ndio hiyo, sina uzoefu, sina ujuzi, wa kuandika kupitia kompyuta, sababu ya pili, zile herufi zake, kuweza kuzihimili na kuandika kwa haraka haraka, ni kazi ngumu, no, no, yaani ni kazi ngumu kwekweli. Ndio maana napenda kuwaachia ikitokea kwamba kuna kitu ambacho natakiwa nikifanye kwa kutumia kompyuta. Napenda kuachana nacho na kuwakabidhii wale watu wa stationari. Wanifanyie kazi wao wenyewe walio zoea. Kila kitu na uzoefu kila mtu na uzoefu wake na mahali pake pakujidai. Kwa hiyo mimi kwenye kompyuta si mahala pangu pa kujidai. Ila kwa karatasi ni mahala pangu pa kujidai. Napenda sana kuandika kwa kutumia mkono. Sasa huo ndio mkono ndio kitu ambachi nakiweza, ndio kitu ata naweza nikakifanya kwa umakini kwa usahihi, zaidi, kuliko nikitumia kompuyta mkono, ni kitu ambacho kinaniwezesha kufanya kwa umakini na kwa uharaka, nikitumia mkono, hiyo kazi naimaliza haraka sana. Lakini nikitumia kompyuta hiyo kazi jamani, kama ni kazi ya kuandika dakika tano, itanichukua saa nzima, kitu ambacho sipendi, kitu ambacho kitakuwa tu kina nichelewesha, kwenda kwenye shughuli zingine, ndio maana sipendi, kutumia kompyuta, napenda kutumia mkono.